Mimi, napenda sana kununua nguo, kwa sababu napenda sana kuvaa, napenda sana kuonekana smart, napenda sana kuonekana na nguo mpya, ambao iko iko kwenye chat. Napenda sana kuonekana vizuri, kwa sababu nikinunua nguo, naweza nikavaa sehemu, ukasema jii nguo alisha ivaa, lakini kama nakuwa nimenunua nyingine, inakuwa ni vizuri. Na hiyo inaniletea, nakuwa smart, na nakuwa na heshimika. Maana mavazi ndiyo yana mtambulisha mtu. Kama unakuwa umevaa vibaya ni rahisi mtu kusema kwamba huyu amevaa hivi lakini kama unakuwa umevaa vizuri, unaweza kuheshimika na unaweza kwenda sehemu yoyote hiyo. Iwe ya serikari, iwe ya baa, iwe ya semgani, iwe ya kanisani. Nguo nzuri inakuwa zinapendeza zaidi na zaidi.

Kwake najiskia vizuri kwa sababu kwenye vitu vyote lazima kuwepo utaratibi kwa hiyo, ukishaona kwenye mstari, jua kwamba kuna utaratibu. Lazima aliye fika wa kwanza ahudumiwe, na wewe uliyefuata lazima pia utahudumiwa baadaye. Na aliyekutangulia kuweza kupata huduma kwa hiyo, huwa najisikia vizuri kukaa kwenye mstari kwa sababu ndivyo utaratibu ulivyo, na ndivyo utaratibu mzuri na utaratibu lazima ufuatwe. Aliyefika wa kwanza au ambaye ametangulia kwenye foleni, lazima ahudumiwe kwanza, halafu na mimi niliye nyuma ndivyo nitakavyohudumiwa. Kwa hivyo huwa najisikia vizuri sana kukaa kwenye mstari au foleni.

Ndiyo, ninapenda ubunifu kwa sababu ukifanya ubunifu, kwanza unaonekana mtu wa tofauti na wengine, wale ambao wanakuwa hapo. Kwa hiyo ubunifu, unakufanya uonekane uko tofauti na lazima ufanye ubunifu. Ubunifu ni wa maana na ni wa msingi pia. Inatakiwa kila mtu afanye ubunifu. Heiza katika kazi zake, katika mavazi yake, katika kila kitu ambacho na kutakio, inaitakiwa ubunifu.

Nilikuwa napenda sana somo la geografia kwa sababu inaunyesha namna nchi mbali mbali zilivo namna sura ya nchi ilivoumbwa halisi nini kila kitu miti kwani nilikuwa napenda sana somo la geografia na alinifundisha kuhusu hali ya hewa kwamba ukiwa na hali fulani ujue kitu fulani kinakuja kwa hiyo somo la geografia ni zuri kwanza ujue tabia ya nchi yenyewe.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni moja kati ya mazoezi. Pale unapoendesha baiskeli, unakuwa unaimarisha misuli ya mwili, unaimarisha misuli ya miguu. Ambayo inaweza ikasababisha, mifupa ikawa, misuli, ikawa inapeleka damu vizuri, bila kupata changamoto yoyote ile. Kwa hivyo kuendesha baiskeli ni moja ya mazoezi ambayo nayafanya na ninayapenda. Kuliko kuendesha kitu chochote kile.

Leo niliamka saa kumi na moja alfajiri baada ya kuamka, niliimuomba Mungu, nilimshukuru Mungu. Kwa ajili ya kuniamsha salama. Baada ya kuamka, nikawa najiandaa kwa ajili ya kupata breakfast. Nikapata chai na chapati, vya moto. Kwa ajili ya kuweka tumbo sawa. Kwa ajili ya kuenda kazini. Nimeenda kazini, siku yangu ikaanza vizuri. Nikafika kazini, nikafanya kazi, kulikuwa na document ambazo inabidi niziweke sawa, nikaziweka sawa, nikamaliza mda wa kazi ukawa umeshafika, asubuhi ka imeisha. Kwa hiyo asubuhi nilijiskia vizuri sana kwa sababu kila kitu ambacho nilikuwa nimekipanga katika usiku wa jana. Kimefanyika vizuri kama namna nilivyokuwa nimekipanga. Kila kitu kimeenda sawa, hakuna kilichopungua. Ratiba ambayo nilikuwa nimeipanga, ndio iyo iyo imeenda vile vile, bila hata kusuwasua, bila kupata changamoto yoyote ile. Ina maana asubuhi imeenda vizuri.